Mfanyibiashara ni nae mjua ambaye naona ya kwangu ni mzuri zaidi ni mtu ambaye anaitwa murage wa modern furnitures. Huyu mwanabiashara huwa yuafanya kazi ya kuuza vitu vya mbao. Kama vile vitanda, meza, viti, chombo chote ambacho kinatangezwa na mbao hua anaki uza. Nampenda sana huyu mwanabiashara kwasababu ya bidii yake na vile anavyo fanya kazi safi na kazi nzuri. Vile anavyo ongea na wanunuzi, ama wale ambao wanakuja kutaka vitu kutoka kwake pia. Inanifurahisha sana, amechangamka, ana njia nzuri ya kuwaongelesha. Na pia vitu vyake anavyu uza kwa si ghali na pia ni kwa bei ambayo ninafuu kwa kila mtu. Yeye uwa anapeana sana. Mambo ambayo ni ajabu anafanya, yeye ni mtu wa kupeana. Anapenda kupeana mali yake kwa wasiojiweza, kutoa mali yake mhanga ili pia kama kuna watu wanao shida, ama wanszo shida wanasaidika. Na nimejifunza mambo mengi sana kutoka kwake ya kwamba, kupeana haku kupunguzi, kuna leta baraka zaidi. Yeye pia ni mtu anaye mwamini mungu, anaenda kanisani, anaweza kuomba, anafanya kazi za kusaidia, anaonyesha uchangamfu wake kwa kutusaidia, ata kule ambapo, watu wengine wamekataa kusaidia. Na mimi nafurahia sana na vile anavyofanya hii biashara yake. Biashara yake ilianza kidogo. Tu alianza na branch moja ndogo. Tu akawa yuwatengeza yeye mwenye viti, pole pole, anatengeneza vitanda. Lakini ikaja ikakua. Akawa ata ana wafanyikazi wengi. Pia ikawa hawezi kukaa kwa katiika ki nini moja. Akafungua vitengo vingine katika mahali kwingine. Tofauti, tofauti. Na kwa sasa ameweza kukua sana na ni mtu ambayo anajulikana hata katika tao mitaa mingi kwasababu ya ule ujenzi wake na vile anavyo jenga vitu vizuri, vitu standard ya ni vitu ambavo ni vya kisasa. Mimi ningependa kumuiga katika kufanya biashara, katika kuchangamka na pia kuto kufa moyo hata wakati biashara iko chini unangangana maanake kuna wakati itakuja juu na utaweza kufaidika usikufe moyo katika kufanya biashara.